Sherehe yangu ya kupendeza ni mbili. Ya kwanza ni sherehe ya krismasi. Ya pili ni sherehe ya kuzaliwa kwangu. Hizo ndizoo sherehe ninazo sherehekea zaidi Ee, hizo sherehe nazipenda sana. Sherehe ya krismasi na sherehe ya kuzaliwa kwangu.

Sipendi hesabu sana sana kwa sababu hesabu inachanganya ikifika pahali fulani So kwa hivo sipendi sana hesabu kwa sababu inanichanganya mimi Sijui kuyafanya mahesabu mengi na juatu yale ya kawaida.

Hapana siwafahamu majirani zangu kwa sababu mimi ninapoingia kwa nyumba najifungia na sipendi kuzungumza na watu napenda kukaa maisha yangu peke yangu bila mtu kwa hivo sipendi fahamu majirani wangu.

Naam, napenda chakula kitamu, napenda chakula kama vile pilau kwa sababu pilau ni tamu na pia napenda nyamachoma Hivyo ni vyakula ambavyo vitamu navipenda. Naam, napenda sana chakula kitamu, pia asali nakipenda juu ni kitamu.

Napenda kutazama mchezo wa mpira kwa sababu mimi mwenye na cheza mpira halafu napenda kuona mchezo wa mpira Mchezo wa mpira unawachezaji wengi maarufu halafu kila mtu anapenda kujiangalilia mchezo wa mpira Kwa hivyo mchezo ambao napenda kujiangalilia ni mchezo wa mpira.

Napenda aina ya keki ya Black Forest. Hiyo ni aina ya keki ambayo inaitwa hivo huku Kenya. Inaitwa Black Forest. Hiyo keki ni tamu sana kwa sababu imepikwa na ustadi mwingi sana. Keki ni tamu, sukari wameieka vizuri. Haina tashwishi kabisa napenda Black Forest.

Wakati wa mapamziko kazini, mimi huenda kutembelea wazazi ama pia kujipeleka kwenye kujiangalilia venye dunia iko. Hivo ndio navyo tumia wakati wangu wa mapamziko. Sana sana kwenda kutembelea wazazi na watu wasiojiweza kuwasaidia.

Naamu mimi weka picha zangu mtandaoni lakini kwa mtandao ee mwenye najua sita angaliwa na watu wengi lakini mimi weka picha zangu kwenye mtandao picha katha lakini nikona picha kama tatu hivi naamu.

Napenda kuongea sana sana kwa sababu kuandika mtu anachoka sana So kwa hivyo napenda kuongea sana sana kuliko kuandika, kwa sababu kuandika ni ngumu sana. Kuandika inachukua muda na kuandika inachosha. Kwa hivyo sasa napenda kuongea kwa sababu kuongea ni rahisi.

Kwanzia napenda mchezo wa mpira. Kwa hivo mchezaji wa mpira ninayependa anaitwa cristiano ronaldo huyo mchezaji ana ustahabu mwingi sana anacheza mpira vizuri na anafunga mabao mingi na anafanya watu wafurahie kwa hivo nampenda sana huyo mchezaji.

Napenda kampuni ya teknolojia ya Google Google ni kampuni moja kubwa sana ya teknolojia ambayo inatuwezesha kuangalia vitu mtandaoni na inakubali tutafute vitu mtandaoni vile ambavyo hatuvijui kwa hivyo napenda kampuni ya Google.

Lahasha sipendi kukula samaki kwa sababu ina harufu ambayo hainipendezi alafu ina mifupa ambayo mina yogopa kukula kwa sababu nadhani inaeza ni dunga ama inaeza koninyonga kwa hivo sipendi kukula samaki kwa sababu ya arufu na mifupa.

Sijawahii jaribu chakula chachote cha kigeni kwa sababu sijapata mahali pazuri ambapo naeza kula cha kigeni. Kwa hivyo sijai jaribu chakula cha kigeni kabisa kabisa. Chakula ambazo nimejaribu ni hizi za hapa kwetu hapa nyumbani.

Naam napenda kujaribu vyakula vipya ni napoenda nipate chakula ambapo ambacho sijawahikula napenda kukijaribu bora kikuwe ni cha umuhimu katika mwili wangu alafu kina onja vizuri ama chakula kitamu kwa hivyo napenda kujaribu vyakula vipya.

Sana sana napenda umbwa kwa sababu umbwa inalinda watu umbwa inatusuduhisha umbwa inatusaidia kujua kama kuna wezi inapo bweka Kwa hivyo napenda umbwa sana sana kwa sababu umbwa inaulinzi.

Mimi napenda filamu inayo ni filamu ya imechanganya action na drama Kwa sababu inaitwa filamu ya Stranger Things hiyo filamu naipenda kwa sababu wanaoicheza wanaicheza vizuri alafu inabamba sana.

Sana sana napenda kahawa kwa sababu ninapokunywa kahawa inafanya nisisikie usingizi nisihisi usingizi ambapo nafanya kazi Kwa hivyo kahawa ina manufaa mengi katika mwili wangu kwa sababu inafanya nisilale na nisikue mchovu ninapo fanya kazi Kwa hivyo napenda kahawa.

Naam sana sana natumia video kwa mawasiliano na ongea na watu walio mbali kutumia video na video inafanya uhisi kama mkona mtu hapa kwa hapa kwa hivyo natumia video kwa mawasiliano sana.

Sana sana mstari ukiwa mrefu na nahisi kama nimechoka nina uchovu halafu natoka tu sipendi sana kukaa kwenye mistari. Mistari huchosha sana. Mstari ukiwa mrefu mtu anachoka sana kwa hivyo sipendi sana kusubiri kwenye mstari.

Ningependa kupa mtu ushauri wa ajisikize kile anachotaka, asisikize wengine kile anachotaka, afanye kitu ambacho anapenda kwenye maisha yake, kitu anachosikia kinampendeza, kwa hivo ajisikize na asisikize watu anachofanya, ajisikize chenye anachotaka kufanya.

Ninapo fanya makosa kazini naomba msamaha alafu najirekebisha na kufanya bora kuliko vile nilivyo fanya hapo mwanzoni Kwa hivo kitu kitu cha kwanza ninacho fanya ni kuomba msamaha na kuendelea kufanya bora kuliko vile nilivyo fanya hapo awali.

Kifaa cha simu, simu sana sana siwezi kaa bila kwa sababu simu inanisaidia katika kuongea, inanisaidia katika shule, inanisaidia katika kuona video za mitandao, inanisaidia kwa kunifuraisha na kuni cheza game.

Mimi na shiriki katika kusaidia watu kama vile wasio jiweza na kama vile wakongwe naenda kuwasaidia kuwachotea kama maji pia nasaidia kwa kutumwa nasaidia kwa kusaidia ku chu kuchunia ng'ombe majani na kuosha vyombo.

Mchezaji ninaye mpenda katika mpira wa kikapu ni mchezaji anayeitwa James. James ni mchezaji bora sana, anaruka vizuri, anapima vizuri na huyu mchezaji nampenda sana sana na napenda kumtazama kwa sababu uchezaji wake ni maalumu.

Napenda kusimamia kwa sababu ninapo simamia mambo yangu najua ya taenda shwari mimi ndo nae jifanyia kitu kwa hivyo sipendi kusimamiwa napenda kujisimamia mimi mwenyewe kwa sababu mambo inaenda shwari nikiwa na jisimamia.